Uwaga ninafulaha sana nikiwa nyumbani endapo nikiwa nasoma vitabu, tamferia, nahau, hadisi, kutengeneza mauzui, namna ya kuhaliri maandishi, namna ya kuhaliri movie, namna kuhaliri nyimbo, nakujifunza namna ya kutunga nyimbo mbalimbali na kushuti.

Uwaga napenda mkate wa aina ya brown bread na mkate wa banana bread yaani mkate wa ndizi kwa sababu mkate wa ndizi ni mkate ambao unautamu wa sukali na unaladha flani ya ndizi ndo maana uaganapenda mkate wa ndizi.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Lengo la kupiga picha ni kutunza kumbu kumbu ya baadae na ni kutunza kumbukumbu ya ndugu zangu, watoto wangu, watakuja wawe wanaangalia. Ndo maana napenda kupiga picha hasa hasa za location ambazo zina ubora wa hali ya juu.

Naiamini goggle inaaminika sana kwa ubora wake na uthabiti. Huduma inazotoa zina quality kubwa sana. Ikihusisha android na vinginevyo vingi. Ndiyo maana naiamini sana goggle. Na inafaa sana kwa matumizi ya akili mnembe ya baadaye. Ndoma na yamini gugo.